Ili kukamilisha kazi kwa wakati, mimi hutumia mbinu ya kugawanya majukumu makubwa kuwa vipande vidogo na vinavyo tekelezeka huku nikiweka vipaombele kwa kutumia orodha ya mambo ya kufanya. Kwangu mimi, siri ya ufanisi ni kuanza na kazi ngumu zaidi asubuhi wakati akili yangu ikiwa na nguvu na utulivu wa hali ya juu. Pia, mimi hutumia mbinu ya pomodoro ambapo hufanya kazi kwa dakika 25 mfululizo na kufuata na mapumziko mafupi ya dakika 5. Hii inanisaidia kudumisha umakini na kuzuia uchovu wa akili. Kwa kuweka muda maalumu wa mwisho kwa kila sehemu ya kazi na kuepuka vishawishi kama mitandao ya kijamii wakati wa kazi nafanikiwa kukamilisha malengo yangu kwa mpangilio na bila shinikizo la dakika za mwisho.

Hali ya hewa ninayo ipenda zaidi ni siku yenye mawingu kiasi na upepo mwanana wa baridi kidogo, hasaa ile inayofuatia baada ya mvua kunyesha. Kwangu mimi, hali hii ya hewa ni tulivu sana, haina jua kali ni linalochosha wala baridi kali inayo kufanya utake kubaki ndani peke. Hapa thika, nyakati kama hizi hewa huwa safi kabisa na harufu ya udongo ulio loa maji huleta hisia ya upya na amani. Ni hali ya hewa inayo chochea ubunifu wangu na kunipa hamu ya kutembea nje au kuketi mahali nikifurahia kikombe cha chai huku nikitazama mandhari ya kijani. Inanifanya ni jihisi mwenye nishati lakini wakati huo nikiwa na utulivu wa ndani.

Ndiyo, mimi husoma gazeti mara kwa mara, hasa matoleo ya kidigitali ili kupata habari za hivi punde na uchambuzi wa kina wa masuala ya nayojiri hapa nchini na duniani kote. Kwangu mimi, kusoma gazeti ni desturi muhimu ya asubuhi, unisaidia kuanza siku nikiwa na ufahamu wa kutosha kuhusu uchumi, siasa na mabadiliko ya ki teknolojia. Napenda sana kusoma sehemu ya tahariri na makala za maoni kwani zinatoa mitazamo tofauti inayo chochea fikra na kunisaidia kuelewa maswala kwa upana zaidi kuliko vichwa vya habari vya haraka haraka.

Mwandishi niliye mvutiwa naye sana ni ngugi wa thiongo. Kwangu mimi, yeye ni zaidi ya mwandishi. Ni sauti inayo wakilisha historia, utamaduni na mapambano ya watu wa hapa nyumbani Kenya. Napenda jinsi anavyotumia lugha kuelezea maswala mazito ya kijamii na jinsi anavyosisitiza umuhimu wa kutathmini lugha na asili yetu. Hasa kupitia vitabu kama the river between au a grain of wheat kusoma maandiko yake kunitia moyo kwa kutafakari zaidi kuhusu mizizi yetu na umuhimu wa kujitambua.

Shuguli ninayo ipenda zaidi ni kutembea asili na kupiga picha za mandhari hasa katika maeneo tulivu yenye uasili mwingi. Kwangu mimi, shuguli hii ni mchanganyiko kamili wa mazoezi ya mwili na utulivu wa akili. Napenda sana kuchunguza maeneo mapya hapa karibu na thika kama vile maeneo ya maporomoko ya maji, ambapo sauti ya maji na hewa safi hunisaidia kupata msukumo mpya wa ubunifu. Kupiga picha kuna nipa na fasi ya kunasa muda na uzuri wa mazingira ambao maranyingi tunaupuuza, tunapokuwa na haraka za maisha. Nishuguli inayofanya nijihisi huru na nimeunganishwa na asili kwa namna ya kipeke.

Kinachonifanya nicheke zaidi ni vichekesho vya ana kwa ana na zile soga za marafiki ambazo hutokana na matukio ya kweli ya kila siku. Hapa nchini, tunajivunia wabunifu wengi wenye uwezo wakugeuza changamoto zetu za kila siku kuwa vichekesho vya kuvunja mbavu, jambo ambalo hunifurahisha sana. Pia, mimi hucheka sana ni napoona video fupi za watoto au wanyama wakifanya mambo ya kustajabisha na ya siyo tarajiwa. Ile hali yao ya kutokua na hila na kufanya mambo kwa uhalisia huwa inanchekesha sana. Kwangu mimi, kicheko ni dawa, ni njia ya kuungana na wengine na kupunguza uzito wa majukumu ya maisha kwa kuona upande wa kufurahisha wa kila mahali.

Wakati ninapohisi msongo wakazi, jambo la kwanza ninalofanya ni kusimama na kujiepusha na skrini kwa muda ili kuipa akili yangu nafasi ya kupumua kwa kufanya mazoezi ya kupumua kwa kina, kusikiliza muziki tulivu au kutembea kidogo nje ili kupata hewa safi na kubadilisha mazingira. Kwangu mimi, mchakato huu unajumuisha pia kurekebisha orodhe ya majukumu yangu kwa kuandika mambo matatu muhimu zaidi ya kushughulikia, jambo ambalo hunisaidia kurudisha umakini, kupunguza shinikizo la akili na kurejesha nishati inayo hitajika ili kukamilisha kazi kwa ufanisi zaidi bila kuathiri afya yangu.

Ndiyo, napenda sana kununua vitu mtandaoni kwa sababu ya urahisi na uwezo wakulinganisha bei za bidha mbali mbali bila kulazimika kutembea kutoka duka moja hadi jingine. Kwangu mimi, ununuzi wa mtandaoni unaokolea muda mwingi, hasa ni napotafuta vifaa vya teknolojia, vitabu, au nguo za kipekee ambazo huenda zisipatikane kwa urahisi katika maduka ya karibu. Haitha, mimi hufurahia kusoma maoni ya weteja wengine kabla ya kufanya maamuzi, jambo ambalo hunipa ujasiri wakupata bidhaa bora, huku nikisubiri kwa hamu huduma ya uwasiliwishaji mbaka mlangoni pangu, ambapo hufanya mchakato mzima uwe wakisasa na wenye ufanisi mkubwa.

Mimi napendelea zaidi kuvaa suruali, hasa zile za vitambaa laini, kwa sababu zinanipa uhuru mkubwa wa kutembea na kufanya shughuli zangu za kila siku kwa urahisi. Kwangu mimi, suruali ni vazi lenye matumizi mengi, naweza kuivaa nikiwa kazini kwenye matembezi ya miguu hapa nyumbani, au hata ninaposafiri, huku nikijihisi mwenye ujasiri na mchangamfu.

Mimi huwa ni nakaa hadi saa tano au sita hivi usiku kwa ni napenda kutumia saa za mwisho za usiku kutulia na kutafakari kabla ya kulala. Kwangu mimi, wakati huu wa usiku huwa ni tulivu sana na hauna usumbufu, jambo ambalo linanipa na fasi nzuri ya kusoma kurasa chache za kitabu, kupanga ratiba ya kazi ya kesho yake au kusikiliza podcasti nikiwa ni mepumzika. Ingawa ninafurahia utulivu wa usiku, mimi pia nazingatia sana kupata usingizi wa kutosha ili niweze kuamka nikiwa na nguvu na mchangamfu asubui na mapema kwanza majukumu yangu mapya.

Katika hatua hii ya kazi yangu, ningependa kupata mafunzo zaidi kuhusu uongozi wa kimkakati na uchambuzi wa data wa hali ya juu. Kwangu mimi, mafunzo ya uongozi yatanisaidia kuelewa jinsi ya kuongoza timu kwa ufanisi zaidi, kuchochea ubunifu miongoni mwa wafanyikazi wenzangu na kufanya maamuzi yenye tija kwa ajili ya ukuwaji wa muda mrefu wa shirika. Vile vile, ujuzi wa uchambuzi wa data ni muhimu sana katika ulimwengu wa sasa wa kiteknolojia na kote duniani kwani utaniwezesha kutumia utakwimu kufanya maamuzi sahihi badala ya kutegemea hisia peke. Mafunzo haya yatanipa zana muhimu za kukabiliana na changamoto, changamano za kikazi na kunifanya niwe mbunifu zaidi katika kutafuta suluhisho.

Ndiyo, nimeshawai kuona bahari na mara zote huwa najihisi mdogo sana mbele ya ukubwa na nguvu yake ya ajabu. Kwangu mimi, hakuna kitu kinachoweza kulinganishwa na kusimama ufukweni mwa bahari ya hindi kule mombasa. Nikisikiliza sauti ya mawimbi na kuhisi upepo wenye chumvi ukinituliza akili. Bahari ina namna yake ya kipekee ya kunifanya nitafakari kuhusu upana wa dunia na siri zilisofichwa chini ya maji hayo ya samawati.

Chakula ninacho penda zaidi ni nyama choma ilioandaliwa vyema, ikisindikizwa na ugali na kachumbari ya kutosha. Kwangu mimi, hakuna kitu kinachoweza kunishinda ladha ya nyama iliopikwa polepole kwenye makaa ikiwa na harufu ile ya moshi inayavutia. Huu ni mlo unaoleta watu pamoja, iwe ni mwisho wa wiki na marafiki au sherehe ya familia, Nyama choma huleta msisimuko wa kipekee mezani aitha napenda jinsi kachumbari yenye pilipili kidogo na ndimu inavyoongeza ukali na ladha safi inayokamilisha utamu wa nyama hiyo ni chakula kinachonifanya nijihisi niko nyumbani kabisa na hunipa nishati ya kutosha.

Mimi napenda sana mbwa hasa kwa sababu ya uaminifu wao usio na kifani na jinsi wanavyoweza kuwa marafiki wakweli kwa binadamu kwangu mimi mbwa sii mnyama tuwa kufugwa bali ni mshiriki wa familia ambaye anauwezo wakipekee wakuhisi hisia zako na kukupa faraja bila hata kutamani maneno.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu sana na huona ubunifu kama njia ya kipekee ya kuunganisha mambo yanayoonekana hayahusiani ili kupata suluhu mpya. Kwangu mimi, ubunifu si sanaa peke kama uchoraji au mziki, bali ni jinsi ninavyokabiliana na changamoto za kila siku. Iwe ni katika kuandika aya zenye mvuto kupata njia rahisi ya kukamilisha kazi ngumu au hata kupanga safari ya kushtukiza napenda kutumia mawazo yasiyo ya kawaida. Hua napata msukumo mkubwa kutokana na asili, mazungumzo na watu wenye mitazamo tofauti na hata kutokana na kusoma vitabu. Vyote hivi hunisaidia kuona dunia katika rangi tofauti na kunipa hamu ya kuunda kitu chenye maana na uzuri.

Wikendi kwangu ni wakati wa kutafuta uwiano na kurejesha nishati, ambapo maranyingi mimi hugawa mudawangu kati ya harakati za kijamii na utulivu binafsi. Jumamosi mimi hutumia asubui kufanya mazoezi ya nje au kutembea maeneo ya asili. Kisha mchana, hujumuika na marafiki kwa ajili ya chakula na michezo ya ubao. Wakati jumapili ikiwa siku ya maalum ya kupumzika, kusoma vitabu na kufanya maandalizi ya ratiba ya wiki inayofuata ili nianze jumatatu nikiwa na nguvu na mpangilio mzuri.

Ndiyo, mimi ni mtumiaji mkubwa wa teknolojia ya sauti, kwani inanisaidia sana kurahisisha kazi na kuongeza ufanisi katika maisha yangu ya kila siku. Maranyingi, mimi hutumia teknolojia hii kufanya mambo madogo lakini muhimu, kama vile kueka kengele, kurekodi mawazo ya haraka ninapokuwa safarini, au kucheza muziki nikiwa ni mebanwa na kazi na asiwezi kutumia mikono yangu kwenye simu au tarakilishi.

Mboga ninazopenda kula zaidi ni zile za kijani kibichi na asilia hasa sukumawiki na managu zilizopikwa kwa kukaangwa na nyanya, kitunguu na krimu ya maziwa au tui la nazi. Kwangu mimi, mboga hizi ni kiungo muhimu sana katika kila mlo kwa sababu zinaleta ladha halisi ya kienyeji na ni chanzo nzuri cha nguvu cha afya. Tunapata mboga hizi zikiwa bado mbichi kabisa kutoka shambani Jambo ambalo hufanya ladha yake iwe tamu zaidi Hasa zikiliwa na ugali moto.

Ndiyo, mimi hutumia simu yangu mara nyingi sana kufanya manunuzi kwa sababu ninjia ya haraka na rahisi zaidi hapa nchini. Kwangu mimi, simu ni kama duka linalo tembea, ninaweza kuagiza bidhaa mbalimbali nikiwa nyumbani au hata nikiwa safarini. Jambo ninalolipenda zaidi ni matumizi ya Mpesa au huduma nyingine za malipo ya simu, ambazo zimefanya ununuzi uwe salama na wenye ufanisi bila kuhitaji kubeba pesa taslimu. Kupitia programu mbalimbali za maduka makubwa na huduma za wasilisaji wa chakula, ninaweza kulinganisha bei, kusoma maoni ya wateja na kukamilisha malipo kwa sekunde chache. Jambo ambalo huniepusha na msongamano wa watu madukani na kunipa nafasi ya kupangilia mudawangu vizuri zaidi.

Wakati ninapokuwa na furaha, mimi hupenda kusherekea kwa kushiriki furaha hiyo na watu ninao wapenda na kufanya mambo yanayo ongezea bashasha moyoni mwangu. Maranyingi, mimi hujifurahisha kwa kuanda mlo malumu kama vile choma ya nyumbani huku tukisikiliza mziki mchangamufu na kupiga stories za kuchekesha. Furaha kwangu ni kichocheo cha ubunifu. Hivyo mimi hutumia wakati huo kupiga picha za mantari au kuandika kitu fulani chenye msukumo chanya. Haitha mimi hupenda kujizawadi kwa jambo dogo iwe ni kununua kitabu kipia nilichokua na kitamani au kuanda kutembea mahali penye utulivu ili kutafakari na kutoa shukrani kwa baraka hizo. Kwa kifupi, mimi hujifurahisha kwa kuunganisha shukrani, mahusiano ya karibu na vitu vinavyo nifani jisikie hai na mwenye amani.

Asubui yangu mara nyingi huanza na mlo wa kitamaduni na wenye nguvu ili kunipa nishati ya kuanza siku. Chakula changu kikuu cha asubui ni kikombe cha chai ya maziwa yenye tangawizi na mdalasini nikizindikiza na nduma au viazi vitamu vilivyochemshwa. Wakati mwingine nikitaka mabadiliko, mimi hufuraia chapati mbili za usiku, zilizopashwa moto au mayai ya kukaanga. Napenda vyakula hivi vya asili kwa sababu vinanishibisha kwa muda mrefu na vinanipa hisia ya uchangamfu asubui mzima. Pia mimi hujaribu kuongeza tunda kama ndizi au kipande cha nanasi ili kuleta ladha safi na virutubisho vya ziada kabla ya kuanza majukumu yangu.

Mafanikio ya binafsi ni nayo dhamini zaidi kazini ni uwezo wa kutatua matatizo changamano na kuleta mabadiliko chanya kwenye timu yangu. Kwangu mimi, hakuna kitu kinachonipa ridhiko kama kuona mradi uliokua na changamoto nyingi ukifanikiwa kupitia juhudi zangu za ubunifu na ushirikiano. Mathalani, ninatamini sana wakati nilipoweza kurahisisha mifumo ya kazi iliokuwa kichukua muda mrefu na kuifanya iwe ya haraka na yenye ufanisi zaidi Jambo hili haliku nisaidia mimi tu, bali lilipunguza msongo wa mawazo kwa wafanyikazi wenzangu Mafanikio haya yanamanisha kuwa mchango wangu unathamani halisi na yananipa ujasiri wa kuendelea kujifunza na kukua katika talauma yangu Huku nikijua kuwa ninaacha alama nzuri kila siku.

Mimi huvutiwa sana na sanaa ya uchoraji na upigaji picha wa manthari Hasaa ile inayolenga kunasa uzuri wa asili na maisha ya kila siku Kwangu mimi sanaa ni luha ya moyo inayoweza kuelezea hisia ambazo maneno hayawezi kufikia Napenda sana picha au michoro ya inayoonyesha mwanga wajua ukipenya kwenye miti au manthari ya milima na maziwa Kwani hunipa hisia ya utulivu na amani Mara nyingi mimi hutafuta kazi za wasanii wa hapa nchini ambao wanatumia rangi nzito na zenye uhai kuelezea tamaduni zetu na mazingira yanayotuzunguka.

Somo la sayansi ni nalolipenda zaidi ni bailojia. Kwangu mimi, biolojia inasisimua sana kwa sababu inatufundisha kuhusu siri za uhai na jinsi vyimbe hai kuanzia seli ndogo hadi mifumo mikubwa kama ya binadamu na mimea jinavyofanya kazi kwa ushirikiano mkubwa. Ninapo zungukwa na shamba ya kijani na mazingira asili. Somo hili ilinanisaidia kuelewa na kuthamini zaidi mzunguko wa maisha na umuhimu wa kuhifadhi viumbe mbali mbali.

Chakula ni nachopenda kula jioni ni mlo mwepesi lakini wenye latda nzuri Maranyingi ukiwa ni wali wa nazi na mchuzi wa samaki au mharage ya nazi Ukizindikizwa na mboga ya kienyeji kama sukuma wiki Kwangu mimi, chakula cha jioni kinapaswa kuwa chakutuliza bada siku ndefu ya harakati hapa shuleni Napenda harufu ya tui la nazi inayo changanyika na viungo kama binzari na iliki Kwani inanikumbusha utulivu wapwani na kunifanya nile kwa hamu.

Programu ya simu ninayotumia kila siku ni Whatsapp. Hapa nyumbani, Whatsapp ni zaidi ya programu ya ujumbe. Ndiyo njia kuu ninayotumia kuwasiliana na familia, marafiki na hata kufanya mambo ya kikazi. Kupitia programu hii, ninaweza kutuma picha, kupiga simu za video na kuratibu mipango ya wikendi kwa urahisi.

Kipawachangu kikuu ni uwezo wakusimulia hadithi na kuwasiliana kwanjia inayo vutia. Ninao uwezo wakipekee wa kuchukua mada, ngumu au hali ya kawaida na kugeuza kuwasimulizi inayo eleweka yenye hisia na inayoweza kumgusa mtu yeyote. Kipawahiki kinanisaidia sana situ katika kuandika, bali pia katika kuunganisha watu na kuleta maelewano pale panapo hitajika. Pia, ninakipawa cha ubunifu wa haraka, ninaweza kupata suluhu au wazo jipya papo hapo wakati wengine wanapo kwama, jambo ambalo maranyingi huleta msisimuko na matumaini mapia kwenye mazungumzo au miradi.

Ili kushirikiana vyema na timu yangu, mimi hutumia mbinu ya mawasiliano ya wazi na ushirikiano wakaribu, ili kuhakikisha kila mtu anahisi kuthaminiwa na anaelewa malengo yetu. Kama vile usikilizaji makini, mimi huwapa wenzangu na fasi ya kutoa maoni yao bila kuingiliwa na amini kuwa wazobora linaweza kutoka kwa yayote. Hivyo mimi husikiliza kwa makini ili kuelewa mitazamo tofauti.

Ninapoanza kazi, jambo la kwanza kabisa ninalofanya ni kueka mazingira yangu ya kazi katika hali ya utulivu na kupanga vipaumbele vya siku, ambapo huanza kwa kuandaa meza yangu na kuhakikisha nina kikombe cha chai karibu, Kisha kupitia orotha yangu ya majukumu ili kuchagua mambo makuu matatu yanayohitaji umakini wa haraka na kuhimitisha kwa tafakari fupi ya kueka nia ya kufanya kazi kwa bidii na ubunifu hapa. Jambo ambalo hunisaidia kuanza siku nikiwa na mwongozo kamili na ufanisi mkubwa.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuwa kiongozi mshauri na mtaalamu wa mikakati, anayebobea katika kuleta suluhisho sa kidigitali zinazogusa maisha ya jamii, ambapo ninapania kutumia uzoefu wangu hapa kusaidia mashirika makubwa kuboresha huduma zao kwa kutumia teknolojia ya kisasa na ubunifu wa kijamii. Huku nikiwa na thumuni la kuanzisha kituo cha mafunzo kitakacho wawezesha vijana wenye vipaji kupata ujuzi wa kiufundi na kiwongozi ili wajitegemee na kuleta mabadiliko ya kudumu katika soko la ajira la kimataifa kufikia mwaka wa 2030.

Kuhusu michezo, mimi hufuatilia sana kwa karibu timu ya Manchester City kwa ninavutiwa na jinsi wanavyo cheza soka la kisasa lenye ufundi wa hali ya juu na umiliki wampira chini ya kochari Pep Guardiola. Maranyingi, mimi hujumuika na mashabiki wenzangu kutazama mechi zao hususan wanapo cheza dhidi ya wapinzani wakubwa na ninafurahia jinsi timuhio inavyo jituma kwa kuwa na muelekezo wa ushindi ambao unatoa hamasa katika utendaji wa kazi wangu wa kila siku.

Mimi hufuata utaratibu wa kulea nywele zangu maramoja kwa wiki, ambapo mara nyingi hutumia siku ya jumamosi asubui kufanya usafi wa kina wa kutumia shampoo na kisha kuweka mafuta ya asili kama nazi au zaituni ili kuzipa unyevunyevu na nguvu. Hapa thika, kutokana na hali ya hewa wakati mwingine kuwa na vumbi au joto, mimi hupenda sana kuzisafisha kwa maji safi katikati ya wiki na kuhakikisha nazichana kwa upole ili zisikatike, jambo linalo nisaidia kubaki na mwonekano nadhifu na wenye afya kila wakati.